Napenda kuzungumzia aina ya nguo ninazozipenda kuzifaa kwa sababu zinanifanya nizipende. Kwanza kabisa, napenda kuvaa nguo zinazonifanya nijisikie huru, nathifu na mwenye kujiamini. Kwangu mimi, nguo si kwa ajili ya kufuata mitindo tu, bali pia ni njia ya kuonyesha utu na tabia yangu. Kwa siku za kawaida, ningependelea kuvaa nguo rahizi zinazo nivaa mazingira niliyopo. Kwa mfano, napenda kuvaa suruali zilizobana sana, blouse au fulana nadhifu. Pamoja na viatu vinavyo niruhusu kutembea kwa uraisi. Nguo za aina hii hunifanya nijisikie huru kufanya shuguli zangu za kila siku bila usumbufu. Pia napendelea rangi tulifu kama nyehusi, blue, kahawia au rangi za pastel kwa sababu zinanifutia lakini hazichoshi macho. Wakati wa kazi au matukio rasmi, napenda kuvaa nguo za heshima na zenye mvuto wa kitalamu kwa mfano. Napendelea magauni ya staha au suti nadhifu ambazo zinanionyesha umakini na heshima kwa watu wanao kutana nao, kwa watu ninao kutana nao. Nguo za aina hii hunipa kujiamini zaidi na kujifanya nichukuliwe kwa uzito. Ninaamini kuwa jinsi mtu anavyo vaa inaweza kutoa ujumbe mzuri au mbaya. Ndigo maana napenda kuchagua mafazi kwa uangalifu. Katika sherehe au hafla malumu napenda kuvaa nguo za kisasa zenye mvuto lakini bado zenye staha. Napenda mitindo inayochanganya utamaduni na mtindo wa kisasa. Kama vile nguo zenye mapambo ya Kiafrika au vitambaa, vya kitenge, vilivyo shonwa na mtindo wa kisasa. Hiu hunifanya nijisikie fahari kwa utamaduni wangu na wakati huo huo niwe katika mtindo wa sasa. Kwa ujumla, napenda kuvaa nguo zinazolingana na hali, mahali na wakati. Kipa umbele changu kikubwa ni usafi, starehe na staha, nguo zinazovaa, huni saidia kujieleza. Kuongeza kujiamini na kujisikia vizuri kuhusu mimi mwenyewe. Kwangu mimi kufaa vizuri si gharama kubwa. Bali ni kuchagua kwa hekima kile kinachonifaa.

Mimi ni mtu waku amka mapema kuliko kukesha usiku. Kuamka mapema hunipa nafasi ya kuanza siku yangu kwa utulivu na kupanga shughuli zangu vizuri. Asubuhi huwa na hewa safi ya mazingira tulivu. Jambo linalo nisaidia kufikiria kwa umakini na kufanya maamuzi mazuri. Ninapoamka mapema napata muda wa kufanya mambo muhimu kabla ya pilka pilka za mchana kuanza. Naweza kufanya mazoezi mepesi, kupanga ratiba ya siku au kufanya kazi zangu kwa ufanisi zaidi Hii hunifanya nijisikie nimesha piga hatua mapema kabla hata kabla ya wengine kuamka Sipendi sana kukesha usiku kwa sababu hunifanya nijisikie mchofu na kukosa usingizi wa kutosha kukosa usingizi huathiri afya na utendaji wangu siku inayofuata ndio maana napenda kulala mapema ili nipate nguvu za kuamka asubuhi. Kwa ujumla kuwa mtu wa kuamka mapema hunisaidia kuishi maisha yenye mpangilio afya na tija Ingawa kuna nyakati chache ambapo na kesha kutokana na sababu maalumu kwa kawaida napendelea kuanza siku yangu mapema.

Kwa upande wangu, mimi hujaribu kuenda hosiptali angalau maramoja au mbili kwa mwaka kwa uchunguzi tu wa kawaida. Uchunguzi huu ni muhimu ili kuhakikisha mwili wangu uko katika afya njema na kugundua matatizo yoyote mapema kabla hayajawa makubwa. Pia napenda kuenda hosipitali ni wakati ninadalili za kiafya. Kama homa, maumivu au dalili nyingine zisizo za kawaida. Hii husaidia kupata matibabu, mapema na kuepuka matatizo makubwa ya afya. Zaidi, napenda kufuata ratiba ya chanjo na vipimo vya afya kama vipimo vya damu, shinikizo la damu na kinga mwingine ya mwilini muhimu. Kwa njia hii, mimi huwa tayari kukabiliana na matatizo ya kiafya mapema. Kwa ujumla, kuenda hosipitali si lazima, tu pale unapougua, bali pia kwa uchunguzi wa kawaida. Hii ni njia nzuri ya kulinda afya na kuhakikisha mwili unafanya vizuri.

Natumia kompyuta zaidi kwa ajili ya kazi na kujifunza. Kompyuta unisaidia kufanya utafiti, kuandaa nyara ka mbali mbali, kuandika taarifa na kuwasiliana kwa njia ya barua pepe au mitandao ya kudigitali. Kupitia kompyuta, ninaweza kupata taarifa kwa haraka na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia, hutumia kompyuta kujifunza ujuzi mpya kama vile kuboresha maarifa yangu ya teknolojia, kusoma makala mbalimbali na kufuatilia masomo au mafunso mtandaoni. Kompyuto ni chombo muhimu kinachosadia kukuza uwezo wangu binafsi na kichaaluma. Kwa nyakati za mapumziko, hutumia kompyuta kwa burudani kama kuskiliza mziki kutazama video au kuwasiliana na marafiki. Kwa ujumla, kompyuta ni nyenzo muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Kwa kuwa huni rahisishia kazi, mawasiliano na kujifunza.

Napenda zaidi kutazama michezo. Ingawa pia napenda kucheza. Michezo pale ninapopata nafasi. Kutazama michezo hunipa burudani kwa kunifanya. Nijisikie nimeshikwa na hamasa. Hasa ninapotazama michezo ninayoipenda. Pia hunisaidia kupumuzika na kuondoa msongo wa mawazo baada ya shughuli za kila siku. Kwa upande wa kucheza michezo. Napenda kushiriki michezo ya mwili kwa jili ya afya na mazoezi. Michezo hunisaidia kujenga mwili, kuongeza nguvu na kuboresha afya kwa ujumula. Ingawa si mara kwa mara. Ninapata nafasi. Napenda kushiriki michezo ya kirafiki na marafiki au katika shughuli za kijami. Kwa ujumula ninamini kuwa michezo na mchango mkubwa katika afya ya mwili na akili. Iwe ni kutazama au kucheza. Michezo hunisaidia kuburudika, kujifunza nidhamu na kukaza shikamano na watu wengine.

Ndiyo, ninahifadhi vitu vya dhamani. Vitu hivi vinaweza kuwa vya kifedha au vya kihisia. Ninavihifadhi kwa uangalifu mkubwa kwa sababu vina umuhimu maalumu kwangu na vinawakilisha juhudi. Kumbukumbu au mafanikio fulani katika maisha yangu. Baadhi ya vitu vya thamani ninavyohifadhi ni nyaraka muhimu, vitu vya matumizi, binafsi, au zawadi, nilizopokea kutoka kwa watu muhimu maishani mwangu. Ninahakikisha navihifadhi, mahali salama ili viweze kupotea au kuharibika Ili kusaidia kuwa na utulivu wa kili na kujiamini kwa vitu vyangu viko salama.

Napenda kuwa mahali penye utulivu na mazingira mazuri. Sehemu zenye kerele nyingi au musongamano mkubwa hunichosha. Hivyo upendelea maeneo yanayonipa amani ya akili na nafasi ya kupumzika. Mahali penye madh ma mandhari ya asili kama bustani, sehemu zenye miti au karibu na maju. Hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Pia napenda kuwa mahali palipo salama, safi na lenye mpangilio mzuri. Mahali ambapo watu wanaheshimiana na kuhishi kwa amani hunipa hisia ya faraja na kukaa kwa utulivu. Ninapokuwa katika mazingira kama hayo huwa na uwezo mzuri wa kufikirea, kufanya kazi na kushirikiana na wengine.

Ndiyo, napenda kutembea msituni. Kutembea msituni hunipa utuluifu wa akili na kunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya asili hewasafi, sauti zandege na mandhari ya miti. Hunisadia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Nina pokwa msituni, upata na fasi ya kutafakari, kujifunza kuhusu mazingira na kudhamini uumbaji wa asili Pia, kutembea msituni ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili. Kwa muda, hunisadia kujenga afya na kuongeza nguvu.

Likizo yangu ya ndoto ningependa iwe ufukweni, mahali penye utulivu, bahari ya blue, na mchanga mweupe laini. Ningependa kuenda kwenye kisiwa kizuri au pwani yenye mazingira asili, ambako hakuna kelele nyingi za jiji. Ningependa kufanya shughuli kama kuogelea baharini, kutembea ufukweni asubuhi na jioni, kusoma kitabu nikiwa chini ya kifuli cha mtende na kufurahia mchweo ya jua. Pia ningependa kujaribu vyakula vya baharini na kujifunza kidogo kuhusu utamaduni wa eneo hilo. Ningependa kusafiri na watu wachache ninawapenda sana labda rafiki wa karibu na wa familia. Ili tufurahie muda pamoja bila haraka au msongamano wa ratiba. Kwa likizo hiyo ningehitaji zaidi kupumzika kuliko kutembea sana. Natamani likizo ya kunipa amani ya kili, kuniondolea msongo wa mawazo, na kunifanya nijisikie nikiwa mpya kabisa. Hali ya hewa, ya joto na upepo. Mwanana wa bahari, ingenifanya nijisikie furaha na utulivu mwingi.